Napenda kuandika na kuongea, lakini kama ningeulizwa ningechagua moja kwa undani, ningesema kuandika, kuna nivutia zaidi kwa sababu, kadhaa, kwanza kuandika hunipa muda wa kutulia na kufikiria kwa kina kabla ya kutoa jibu, naweza kupanga mawazo yangu, hatua kwa hatua, kuchagua maneno sahihi na kuhakikisha ujumbe ninao, ninaotoa, unaeleweka vizuri bila kuchanganya. Hadi hunisaidia kueleza mambo magumu kwa urahisi. Hasa yale yanayohitaji ufanisi wa kina au mifano. Pili kuandika hunipa nafasi ya kurekebisha makosa. Kama kuna sentensi haijakaa vizuri au wazo haijaeleweka naweza kulirudia na kuliboresha. Hii ni tofauti kidogo na kuongea. Ambapo neno likitoka tayari limeshatoka. Kwa kuandika ubora wa ujumbe unaweza kuboresha hadi ueleweke kikamilifu kwa unayoyasema. Hata hivyo kuongea nako nauthamini sana. Kuongea ni njia ya haraka na ya moja kwa moja ya mawasiliano. Inabeba hisia, sauti na msisitizo ambao wakati mwingine huoni. Kana kirahisi kwenye maandishi, mazungunzo ya ana kwa ana, hujenga ukaribu, huondoa ukavu na hufanya mawasiliano yawe hai zaidi. Kwa mfano, unapozungumza na mtu, unaweza kuongea, kuona majibu yake papo na kurekebisha unachosema kulingana na anao kuelewa.

Nafanya mazoezi ya mwili mara kadha kwa wiki kwa kawaida kati ya mara tatu hadi tanu. Si lazima yawe mazito kila siku kinacho chalisha ni muendelezo. Kuna siku nafanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa kasi au kujinyoosha. Na siku nyingine nafanya mazoezi yanayo tumia nguvu zaidi kama kukimbia kuruka kamba au mazoezi ya misuli. Mazoezi hunisaidia sana kueka mwili wenye wa afya kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Baada kufanya mazoezi na nahisi mwili uko mchangamufu na akili iko wazi zaidi. Pia hunisaidia kulala vizuri usiku na kuwa na nidhamu katika ratiba ya kila siku. Kuna nyakati huwa na shuguli nyingi hivyo siwezi kufanya mazoezi ya kila siku kama ningependa lakini kujitahidi hata kama ni dakika ishirini mpaka thelathini kwa sababu hata mazoezi madogo yanamchango makubwa. Muhimu zaidi ni kuyafanya yawe sehemu ya zaidi. Si kitu cha kufanya mara moja alafu kuacha.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia iliyo wazi ya heshima na ya kirafiki kwanza kabisa napenda kusikiliza kabla ya kuzungumza. Nikimsikiliza mtu vizuri naelewa anachomaanisha hisia zake na kile hasa anachohitaji kusema. Hii hunisaidia kujibu kwa njia inayofaa badala ya kupuruka. Pia napenda kutumia lugha rahisi ya kueleweka. Sipendi kuzungumza sana au kutumia maneno magumu bila sababu ninapowasiliana lengo langu ni kuhakikisha ujumbe umefika vizuri si kuonyesha umahiri wa maneno. Ikiwa ni mazungumzo ya ana kwa ana, napenda kuzungumza kwa utulivu nikiweka macho kwa shima na kutumia sauti yenye staha. Kwa upande wa maandishi, napenda kuandika ujumbe ulio wazi na wenye mpangilio mzuri. Ninahakikisha mawazo yamepangwa vizuri ili anayesoma asichanganyikiwe. Kuandika hunipa nafasi ya kufikiria kabla ya kujibu. Hasa katika maswala muhimu au yanayohitaji ufafanuzi kwa kina. Zaidi ya yote napenda kuwasiliana kwa uaminifu na huruma. Kila mtu anamtazamo wake wa hisia zake, hivyo naheshimu tofauti za watu. Nikiweza kuchanganya kusikiliza vizuri, kuzugunza kwa uwazi na kuonyesha heshima naona mawasiliano yanakua rahisi yenye maana na hujenga mahusiano mazuri na ya kudumu.

Napenda wanyama wa aina tofauti lakini wapo wachache ninawapenda zaidi kwa sababu za pekee. Kwaza kabisa mbwa wananishawishi sana. Mbwa ni mwaminifu wanajua kuonyesha upendo na ni rahisi kuzoea binadamu. Wanakuwa kama rafiki wa karibu au mshirika wa familia. Pia wanasaidia kulinda na kutoa faraja kwa mmiliki wao hasa wakati wa upweke na msongo wa mawazo. Pili napenda paka ingawa paka wanaonekana wapole na wenye kujitegemea wana upande wao wa upendo pia. Wanapenda utulivu usafi na huwa na tabia ya kipekee. Paka hunifundisha uvumulivu na kuheshimu nafasi ya wengine. Kwa sababu hapendi kulazimishwa. Kwa upande wa wanyama pori napenda sana tembo. Tembo ni wanyama wakubwa lakini wenye akili na hisia. Wana mshikamano mkubwa wa familia wanasaidiana na wanakumbuka mambo kwa muda mrefu. Hii inanifanya niwaheshimu sana pia napenda simba kwa sababu wanawakilisha ujasiri nguvu na uongozi hasa jinsi wanavyoishi kwa makundi.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani na ni sababu kadhaa zinazofanya na hisi hivyo. Kwanza kazi ya nyumbani hunipa utilivu na uhuru wa kupanga muda wangu. Sina msongamano wa usafiri wala presha ya kelele nyingi. Hivyo naweza kuzingatia kazi vizuri zaidi. Nikikaa mazingira yangu mwenyewe nahisi akili inakuwa huru na mawazo yanatiririka kwa urahisi. Pili kufanya kazi nyumbani hunisaidia kuweka uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi naweza kupanga muda wa kazi, mapumziko na majukumu mengine bila msongo mkubwa. Kwa mfano nikichoka kidogo naweza kusimama kwa kunyooasha mwili au kupumzika kwa dakika chache kisha kuendelea na kazi nikiwa nanguvu mpya. Hata hivyo najuwa pia kuna changamoto zake wakati mwingine nidhamu binafsi inahitaji sana kwa sababu hakuna mtu anayesimamia moja kwa moja. Pia kukosa mawasiliano ya ana kwa ana unaweza kunaweza kufanya mtu ajihisi peke yake. Ndiyo maana napenda kuchanganya kazi, nyumbani, kwa majukumu yanayohitaji umakini mkubwa na mawasiliano ya mtandaoni na kukutana na wengine inapohitajika.

Ninafua nguo mara moja hadi mbili kwa wiki kulingana na hali ilivyo. Kama nguo zimeongezeka haraka au kuna nguo nzito kama mashuka na taulo basi nafua mara mbili. Lakini kama wiki nitulivu na nguo si nyingi sana mara moja inatosha. Latiba hii unisaidia kudumisha usafi bila kujichosha. Kuosha nguo mara kwa mara huzuia, murundikano, unifanya nipate nguo safi muda wote na pia unisaidia kupanga vizuri matumizi ya maji, sabuni na mda. Pia napenda kufua kwa siku maalum ili iwe sehemu ya ratiba ya kawaida kwa jumla na fua kwa mpangilio na kwa kiasi kinachofaa. Sioni haja ya kufua kila siku kama silazima. Mradi tu nguo zinabaki safi nazimetunzwa vizuri.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga na uzoefu wake ulikuwa mzuri sana. Yoga ili nisaidia zaidi kwenye utulivu wa akili na mwili. Siyo tu kwa nguvu za msuli, mazoezi yake unifundisha kupumua vizuri, kujionyesha wa utaratibu na kuzingatia mwili pamoja na mawazo kwa wakati mmoja. Baada kipindi cha yoga, nilihisi mwili umelegea na mawazo yamepungua mzigo. Kile kinachopenda zaidi ni kwamba yoga haibani umri wala nguvu nyingi. Unaeza kwanza polepole kulingana na uwezo wako na kadri unavyoendelea mwili unazoea. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo maumivu madogo ya mwili na hata kuporesha usingizi. Ingawa sifanyi yoga kila siku naona ni mazoezi mazuri sana hasa kwa mtu anayepitia ratiba yenye msongamano au anahitaji utulivu wa akili ni aina ya mazoezi ambayo haichoshi sana lakini matekeo yake huonekana taratibu kwa muda mrefu.

Napenda chakula cha haraka kwa kiasi, sikila mara, kinacho nivutia ni uraisi wake, ukichoka, unamda mdogo na uko safarini, chakula cha haraka kinaokoa hali, pia ladha yake huwa inavutia, hasa vitu kama chipsi, baga, kuku au kukaanga. Lakini pia najua chakula cha haraka hakifai kuliwa mara kwa mara. Mara nyingi huwa na mafuta mengi, chumvi, chumvi nyingi na wakati wengine sukari. Hivyo nikila sana kinaweza kuathiri afya, ndiyo maana napendelea kukila mara chache tu. Labda kama zawadi au wakati maluum. Kwa siku za zawadi napenda zaidi chakula cha chumbani kwa sababu najua kilivyo pikwa kina vipuru vipuru tubisho bora na huni fanya na jiskie vizuri zaidi. Kwa jumla chakula cha haraka ni kizuri kwa dharura au kubadilisha latha lakini si kitu chakutegemea kila siku.

Hali ya hewa yenye joto kidogo na jua la upole si kali sana wala si baridi sana. Hali hii hunifanya nijisikie vizuri nikiwa huru kufanya shughuli zandani na inje bila kuwa na msongamano wa joto au kuogopa baridi. Kwa mfano jua la asubui lililo chechevu hutowa mwanga mzuri na hewa safi ya mchana hufanya mwili na akili kuwa makini zaidi. Pili napenda hali ya hewa yenye mvua kidogo au mvua ya upole. Si mvua ya kimbunga, hii hunipa hisia ya utulivu. Unaweza kusikiliza mvua ikinyesha huku ukiwa safi na kavu. Na wakati mwingine hunifanya nikusanye mawazo au nisome kitabu kwa raha. Hata hivyo, sipendi hali ya hewa ambazo ni kali sana kama joto kali mundo au baridi sana kwa sababu zinachosha mwili na kuadhiri hisia za mtu kwa ujumla napenda hali ya hewa yenye mchanganyiko. Wajua na upepo wa upole. Inafanya siku kuwa nzuri kwa kazi mapumziko na kufurahia mazingira.

Nimepata mafani kio kadhaa kazini ambayo ya menifanya nijivunie na kunipamotisha zaidi. Kwanza nimeeza kukamilisha miradi mikubwa kwa mda bila kuchelewa. Jambo amalo limeongeza uaminifu wangu kwa wazungu na waajiri. Hii pia imenisaida kujenga sifa ya mtu wakwamunika na anayejua kupanga vizuri. Pili nimejifunza ujuzi mpia wa teknolojia za kizazi ambazo awali sikuwa nazo na hivyo kuongeza uwezo wangu wa kutatua matatizo kwanjia bora. Hii ime nisaidia situ mimi binafsi bali pia timu nzima kushirikiana kwa ufanisi zaidi. Tatu nimeweza kuanzisha au kuboresha mfumo fulani wa kazi ambao umeongeza tija mfano ni kupanga ratiba au mchoro ya maelezo ili kazi itumike kwa haraka na kwa uraisi. Maranyingi mafanikio haya sio makubwa kihisia lakini huboresha mazingira ya kazi kwa oji. Mwisho nimepata mafanikio ya kibinafsi kama vile kuongezea kuongeza nidhamu ya mda kuimarisha ungozi na kushirikia na vizuri na wezangu. Hii yote inachangia hisia ya kuthirika na mafanikio ya muda mrefu kazini. Kwa jumla mafanikio yangu kazini haya lengi tu kujivunia bali pia kufanya kazi iwebora zaidi yenyetija na yenye maana kwa wote.

Napenda kushughulikia makosa kazini kwa utulivu na kwa mbinu ya kufikiria kwanza badala kuchukia au kuhisi vibaya kwanza napima kubwa na asili ya kosa. Je, kosa lilitoka kwa sababu ya kutoelewa upungufu wa rasilimali na upofu wa tahadhari. Hii huniwezesha kuchukua hatua zaidi badala kuchukua hisia tu. Baada ya hapo napenda kuzungumza na wahusika kwa heshima. Si vyama kulaumu bila kuelewa hali halisi kuongea humsaidia mtu kuelewa kosa lake. Na pia kunipa nafasi ya kutoa muongoza au suluhisho. Mara nyingi mazungumzo ya wazi huzuia kosa kurudiwa na huimarisha uhusiano kazini. Kisha napanga mpango wa kurekebisha kosa. Hii inaweza kuwa kurekebisha kazi iliyofanywa, vibaya kufanya marekebisho katika mfumo wa kazi au kufundisha wengine ili kosa lisijirudishe. Mbinu hii hufanya kazi iwe na tija badala ya kuwa chanzo cha hasira. Mwisho napenda kujifunza kutokana na kosa. Kila kosa ni fursa ya kuboresha mbinu ya kazi, kuongeza umakini na kuimarisha ujuzi. Kwa mtazamo huu, kosa halihisi kama shida tu, bali kama fursa ya ukuaji binafsi na wa timu.

Napenda napenda kufanya marafiki wapya kwa mtindo wa asili na heshima. Kwanza napenda kusikiliza mtu mpya kwanza kujuwa anapenda nini, anashughulika na nini, na jinsi anavyojieleza. Kusikiliza kuna saidia kuunda msingi dhabiti wa uhusiano. Badala ya kwanza kuongea bila kuelewa. Pili napenda kuwa wazi na napenda kuwa wazi na wa kirafiki kuonyesha tabia nzuri, heshima na dhahiri kuwa unathamini mazungumzo haifanyi mtu mwingine ajisikie huru karibu nawe. Hii huunda hali nzuri ya kuwa menyana jambo la msingi kwenye urafiki mpya, tatu napenda kujumuika katika shughuli zinazofaa. Mara nyigi marafiki wapya hukutana pale watu wanao shirikiana kwenye kazi mchezo au shughuliza kijamii. Kushirikiana kuna saidia kuunda urafiki wa kweli kwa sababu mtu anakutana na mwingine katika hali halisi sio tu maneno. Mwisho napenda kuwa mkweli na mwaminifu kuanzisha urafiki kwa uongo au kujaribu kuensha kitu ambacho si kweli mara nyingi husababisha uhusiano kudhoofika urafiki wa kweli unakuwa polepole, unapo jengwa kwa heshima, wazi na ushirikiano. Kwa kifupi, kufanya marafiki wapa, wapya ni mchanganyiko wa kusikiliza kuwa kirafiki, kushirikiana na kuwa, mwaminifu. Hi husaidia uhusiano kuwa kwa njia, dhabiti na ya kudumu.

Ninapendelea chakula chenye ladha kidogo hadi wastani na mara nyingine kidogo chenye pilipili au viungo vya haraka. Siku zote si vyenye nguvu sana. Vinakuwa na ladha inayofanya mtu kufurahia bila kuwa chungu. Kipengele muhimu kwangu ni chakula chenye uwiano wa ladha. Kisicho chungu sana, kisicho tamu sana na kisicho chumvi nyingi. Napenda pia chakula kinachokuwa na viungo ya asili kama tangawizi, vitunguu na viungo vya majani vinavyoongeza harufu na ladha bila kuharibu afya. Pia napenda chakula kinachokuwa na mchanganyiko wa ladha kitamu, chachu kidogo na mara nyingine chungu kidogo. Hii hunifanya chakula kiwe cha kufurahisha na kila pande uba au kidogo kina ladha yake ya kipekee.

Sina mfereji wa TV nifuate mara kwa mara lakini napenda kuangalia vitu finavyo nifaa na vinavyo nilea mawazo yangu. Kwa mfano mara nyingi napenda mfuriko wa habari mchezo na filamu. Kwa upande wa habari napenda kufuatilia mtiririko na maswala ya sasa na mendeleo duniani. Sio kwa sababu ya sensa sio bali ili niwe taarifa sahihi. Kwa mchezo napenda kuona mshindano ya moja kwa moja au vipindi vinavyo usiana na mbinu na historia ya mchezo. Kwa filamu napenda vipindi vya drama, action au documentary hasa vinavyo toa somo au hadithi mzuri. Kwa kifupi sifuati mfereji moja tuu bali napenda chagu unapenda chagua vipindi vinavyo nipa burudani, elimu na habari. Hii inafanya kuangalia tv kuwa chaguo la busara badala ya utupu tu.

Somo la science ninaipenda zaidi ni baojia, hasa pale inapohusiana na maisha ya wanyama, mimea na mwili wa binadamu. Sababu kuu ni kwamba baojia inafafanua jinsi maisha yanavyofanya kazi kuanzia seli ndogo hadi mfumo mkubwa ya mwili au hata ekolojia nzima. Kujua jinsi viumbe wanavyoshirikiana na mazingira yao kunanifundisha kuheshimu maisha na asili. Pia napenda chemistry kwa upande wa michanganyiko ya vitu na jinsi mabadiliko yanavyotokea. Inanivutia jinsi vitu vinaweweza kubalilika kuwa kitu kipya na jinsi tunavyeweza kutumia maarifa haya kuboresha maisha na kama katika dawa, chakula na teknolojia. Hata hivyo, ikia pia napenda mara kwa mara hasa pale inapoelezea kanuni za dunia zinazo tawala mwendo wa vitu, nishati na nguvu. Hii inasaidia kuelewa mambo ya kila siku ambayo mara nyingi hatuyazingatii kama jinsi ndege inavyoruka au umeme unavyofanya kazi.

Ndiyo napenda kupika hasa ninapokuwa na muda wa kutulia kupika hunipa nafasi ya kuwa mbunifu na kujaribu ladha mpya. Napenda kuchanganya viungo tofauti kuonja nikiwa na pika na kuona chakula kinavyo badilika hatua kwa hatua hadi kinakua tayari kuliwa. Pia napenda kupika kwa sababu hunipa furaha na kujitunza na kuwahudumia wengine. Ukipika mwenyewe, unajua chakula kime toka wapi, kime tayarishwa vipi na kina afya kiasigani. Kuna kuridhika fulani, unachopata, unapokula, chakula, ulicho, kitayarisha mwenyewe. Hata hivyo, sipiki kila siku, kuna siku nimechoka au nina shuguli nyingi hivyo na chagua chakula raisi au tayari. Leo nikiona nafasi napika kwa hamu kwa sababu sio kazi tu bali ni burudani na njia ya kupunzika.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na mto na uzoefu wake ulikuwa wa kufurahisha sana. Kutembelea ziwa kunanipa hisia ya utulivu, maji yanapokuwa kimo, kimia, upepo, mwanana na mandhari yanakua, ya kupendeza sana na mahali pazuri ya kupunzika, kufikiri, au hata kufurahia mazungunzo na marafiki. Pia kuwona wavufi wakifanya kazi zao kunifanya natamini maisha ya kila siku ya watu. Kwa upande wa mtu uzoefu wake ni tofauti kidogo lakini nao ni mzuri. Mito huwa na maji yanayotiririka kwa kazi sauti ya maji ikigonga mawe na mazingira ya kijani yanayozunguka. Hali hi unipa nguvu na msisimiko flani. Wakati mingine ni maali pazuri pakuwaga kutembea kando kando na kupumzika kivulini. Kwa ujumla utembeleya ziwa au mto unisaidia kungana na mazingira ya azili kupunguza mawazo na kupata pumziko. La akili ni maneno ambayo unikumbusha uzuri wa azili na umuhimu wa kuitunza.

Kila jioni napenda kuwa na ratiba ndogo ya kupumzika kabla kulala. Kwanza mara nyingi napanga mambo ya kesho. Chukua kalenda au kuandika orodha ya majukumu. Hii inanisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuingia usingizini bila kufikiria sana. Baada ya hapo napenda kufanya kitu cha kupunguza msongo wa maazo. Kama kusoma kitabu kusikiliza mziki tulivu na kuangalia vipindi vya kifupi vinavyofurahisha. Hii unisaidia akili kupumzika na mwili kwanza kujituliza. Pia napenda kujilinda kwa afya kuoga au kuosha meno. Na mara nyingine kuanda mavazi niliyochagua kesho. Hatua hizi ndogo unisaidia mwili kuelewa kwamba ni wakati wa kulala. Mwisho mara chache napenda kutafakari au kuandika mawazo yangu. Kuandika diary na maono yangu. Ya, maono yangu kwa siku inayofuata. Hii, unifanya nijisikie tulivu na usingizi. Unakuwa mzuri zaidi.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu kila chakula kipya ni fursa ya kugundua latha, tamaduni na mbinu mpya ya upishi. Napenda kuonja vitu ambavyo sijaona awali iwe ni vyakula vya kitamaduni, viungo visivyo vya kawaida au mchanganyiko wa latha usio wa kawaida. Kuonja chakula kipya pia kina panua ufahamu wangu wa latha na mbinu za kupika. Baada ya kujaribu mara nyingi napata wazo la jinsi chakula hicho kinaweza kuboreshwa na kuchanganya na vyakula vingine. Pia napenda uzoefu huo wa kijamii kuonja chakula kipya na marafiki au familia huwa na furaha zaidi na huunda kumbukumbu nzuri. Hata hivyo napendelea kuwa makini kidogo na vyakula visivyo julikana sana. Hasaa pale vinavyoweza kuwa hatari kwa afya. Lakini kwa ujumla kujaribu chakula kipya ni burudani elimu na changamoto ndogo inafurahisha.

Kampuni ya teknolojia nayoipenda nakuamini zaidi ni Apple sababu kubwa ni kwamba piza zao zinajulikana kwa ubora urahisi wa kutumia na mundo wa kisasa. Apple inajitahidi kuhanga kwanganisha vifaa vyake vyote kama iPhone, iPad na Mac kwa mfumo unaofanya kazi kwa urahisi na kwa usahihi jambo lila longeza tija kwa watumiaji. Pili Apple ni Apple inajitahidi kukuza ubunifu wakiteknolojia mpya kila bidha kila bidhaa mara kwa mara nyingi huleta kipengele kipya kilicho halisi sio kuboresha tu kile kilichopo. Hii hufanya watu wanaotumia bidhaa zao kuwa na uzoefu wa kisasa na wakipekee. Tatu Apple inazingatia usalama na faraga wa watumiaji. Teknolojia nyingi zinachanga moto za faraga lakini Apple imeweka mfumo unaolinda data za watumiaji na kuhakikisha usalama wake. Ingawa kuna kampuni nyingine sinazo bobea pia kama Google, Microsoft, Microsoft, Apple ina ina nishawishi kwa muundo ubunisu na mtazamo wa usalama. Jambo nilalofanya niamini teknolojia zao na kundelea kutumia bidha zao kwa urahizi na amani ya akili.

Rafiki wangu wa karibu zaidi ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Tulikutana wakati wa shule ya upili. Pini ambacho kila mmoja alikuwa bado anajijenga na kujitambua. Tulianza kama marafiki wa kawaida darasani tukisaidia. Tukisaidiana kwenye masomo na kushirikiana katika shughuli za shule. Kadiri muda ulivyopita urafiki wetu uliimarika na tukawa karibu zaidi. Hadi ukawa urafiki wa kweli unaotegemewa. Baada ya shule urafiki wetu uliendelea kukua kukua hata nje ya mazingira ya darasa. Tulikuwa tunakutana shuleni kati mwingine baada ya masomo na hata majirani. Walitufahamu kama marafiki wasio tengana. Hata kama maisha yalitubadilisha kazi majikumu au umbali tuliendelea kuwasiliana na kuona mara kwa mara. Kuna mambo mengi tunayapenda kufanya pamoja, tunapenda kuzungumza kucheka na kubadilisha mawazo, hasa kuhusu maisha, malengo na changamoto tunazopitia. Wakati mwingine tunasikiliza mziki, tunataza mechi au filamu, au tunatembea, tu, tukizungumza, pia, tumeshirikiana katika nyakati ngumu, tukipeana, moyo na ushauri pale mmoja anapopitia msaada. Kinacho mfanya awe rafiki wangu wa kweli ni uamnifu na kuelewana. Ni mtu ninayeweza kumwambia chochote bila hofu ya kuhukumiwa. Anasikiliza ananishauri kwa kweli na yupo wakati wa furaha na huzuni. Urafiki wetu haujajengwa juu ya maslahi na muda mfupi bali juu ya heshima uaminifu na kubadilishana hata pale tunapo tofautiana. Kwa ujumla ningependa kusema kwamba rafiki yangu ni baraka kubwa maishani mwangu amenisadia kukua kifikra kunipa motisha kunifanya nithamini maana halisi ya urafiki. Ni mtu ninaye mthamini sana na ninajivunia kuwa rafiki wa karibu kama yeye.

Timu ninayofuata zaidi ni Manchester United nimekuwa nikipenda kwa muda mrefu hasa kutokana na historia yake ndefu ya ushindi mbinu ya kucheza na wachezaji walio badilisha historia ya soko duniani. Nilipenda kuangalia michezo zao zaligi ya mabingwa au ligi kuu ya uingereza. Kwa sababu kila mchezo huwa na msisimiko mbinu uza kipekee na mara nyingi matokeo hayajulikani. Hadi dakika za mwisho pia ninapenda jinsi wanavyoshirikiana kama timu. Hata pale kuna changamoto au presha kubwa ya ushindi. Kuna mechi chache ambazo hazinge kumbukwa kwa urahisi kama ushindi. Nzuri wa mchezo na kushangaa ambapo timu iliyorekebishwa mbinu ya kuonyesha ujasiri mkubwa. Hii hufanya kufuatilia Manchester United kuwa burudani. Elimu ya mbinu na motisha kwa mtu anayependa soka. Kwa kifupi ninapenda timu hii kwa historia yake mbinu na jinsi wanavyo toa msisimuko kila mechi ni timu ambayo inaburudisha na kuniacha nikisubiri kila mchezo wa shauku.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari, ni uzoefu ambao hauwezi kusahaulika kirahisi. Bahari ina ukubwa na uzuri wa kipekee, ukisimama kando yake na kuangalia maji yasiyo na mwisho unahisi utulivu na mshangao kwa wakati mmoja. Sauti ya mawimbi, harufu ya maji ya chumvi na upepo mwanana vinafanya ujisike huru kabisa. Nilichopenda zaidi nimaandhari yake na hali ya amani. Kuangalia mawimbi yakija na kuondoka hunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa akili. Pia bahari hunipa nafasi ya kutafakari maisha na kuangalia mambo kwa mtazamo mpana zaidi zaidi ya hapo, kuona bahari hunifanya nitamani asali za nguvu zake. Inaonyesha jinsi dunia ilivyo kubwa na jinsi binadamu alivyo mdogo mbele ya maumbile. Kwa ujumla, kuona bahari ni uzoefu wa kupunzisha, kufundisha na kuwacha kumbukumbu nzuri inayobaki akilini kwa muda mrefu.

Nimewai kusafiri kwa ndege na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana mara kwa. Mara ya kwanza kabisa ilikuwa ni mchanganyiko wa msisimuko na hofu kidogo. Hasa wakati ndege inaanza kupaa, lakini baada ya mda mfupi unazoea na unaanza kufurahia safari. Kilichonivutia zaidi ni kuona dunia kutoka juu kuangalia mawingu mji na manthari tofauti. Ukiwa angani kubadilisha kabisa mtazamo wa mtu unatambua jinsi dunia ilivyo kubwa na mzuri. Pia safari ya ndege huokoa mda sana hasa ukilinganisha na kusafiri kwa barabara au treni. Ndani ya ndege napenda utulivu wake unakaa. Unasikiliza mziki, unasoma au unatazama dirishani huduma pia huwa ya kuburubi, kuni, kuri dhisha na hisia ya mpangilio na usalama ingawa wakati mwingine kuna mti kisiko mdogo ukielewa kuwa ni jambo la kawaida utaishi sana. Kwa jumla kusafiri kwa ndege ni uzoefu mzuri wa kisasa hunifanya nihisi nimesonga mbele, nimefungua mpaka na niko tayari kugundua sehemu mpya. Kama ningepata nafazi, ningependa kusafiri kwa ndege mara nyingi zaidi.

Napenda kufanya kazi na wengine lakini pia ninaona kufanya kazi peke yangu una nafasi yake. Nikifanya kazi na watu wengine napata mawazo mapya mitazamo tofauti na nguvu kushirikiana. Kila mtu anapochangia kazi mara nyingi inakuwa bora zaidi na inakamilika haraka. Pia mawasiliano na wenzako usaidia kujenga mahusiano na kuondoa kuchoka kazini. Hata hivyo kuna nyakati na pendelea kufanya kazi peke yangu hasa pale kazi inaitajika umakini mkubwa kufikiri kwa kina au ubunifu. Nikiwa peke yangu nina uhuru wa kupanga muda wangu kufanya kazi kwa kasi yangu na kuzingatia jambo moja bila usumbufu mwingine. Kwa hiyo, kwa ujumla napenda mchanganyiko wa zote mbili, kushirikiana na wengine, hunisaidia kukua, kujifunza na kupata matokeo bora. Huku kufanya kazi peke yangu, hunisaidia kukamilisha kazi, sinazo hitaji utulivu na umakini. Mchanganyiko huu, hufanya kazi iwe, natija na kuridhisha zaidi.

Napendelea kitanda cha kati kuelekea kigumu, si lazima sana wala kigumu kupita kiasi. Kitanda chai na hii husaidia kuupa mgongo na uti wa mgongo msaada mzuri. Hata hivyo usingizi unakuwa wa raha na kuna pusha maumivu ya mgongo na shingo asubuhi. Kitanda kilani sana hulifanya nihisi mwili. Unazama, jambo ambalo wakati mwingine halipendezi. Hali zinaweza kuharibui mkao wa mwili. Kwa upande mwingine, kitanda kigumu sana kinaweza kukosa faraja. Na kufanya usingizi usiwe mzuri. Kwa hiyo kwangu mimi usawa ndio muhimu. Kitanda kina chunga mwili vizuri. Kina fariji na kina nifanya niamke nikiwa nimepumzika vizuri na mwenye nguvu.

Ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni utulivu na mshikamano wa watu ni mtaa ambao watu wanafahamiana, wanasalimiana na wako tayari kusaidiana inapo itajika. Hali hii hunifanya nijisikie salama na nipo nyumbani kweli. Pia napenda urahisi wa huduma zilizo karibu. Kuna maduka, vituo vya usafiri na huduma. Muhimu ambazo hazihitaji kusafiri mbali. Hii huokoa muda na kufanya maisha ya kila siku yawe rahisi zaidi. Jambo lingine nilalo lipenda ni mazingira ya mtaa. Ikiwa ni safi kuna mti au nafasi ya kutembea kina saidia kupunguza msongo wa mawazo jioni au asubui mapema. Mtaa ukiwa mtulivu huwa nzuri sana kwa kutembea na kupumzika. Kwa ujumla napenda mtaa wangu kwa sababu unanipa amani. Urafiki na urahisi wa maisha vitu ambavyo ni muhimu sana kwa maisha ya kila simu.

Napendelea kusafari kwa kusafiri kwa kutumia GPS, hasa ninapoenda sehemu, ni siyo ifahamu vizuri. GPS hunipa maelekezo ya moja kwa moja, hunionyesha njia fupi au yenye msongamano mdogo, na huni saidia kuepuka kupotea. Pia ni rahisi kwa sababu iko kwenye simu, hivyo naweza kuibeba kila mahali. Hata hivyo, ramani ya kawaida, nayo na ithamini. Ramani hunisaida kuelewa eneo kwa jumla, barabara, mji, mwelekeo, o sehemu mbali mbali. Ukitumia, unapata picha kubwa ya safari. Kitu ambacho wakati mwengine, GPS haionyeshi kwa undani. Kwa hiyo kwangu mimi napenda mchanganyiko wa zote mbili GPS kwa muongozo wa haraka na sahihi na ramani kwa kuealekea safari kwa upana. Hii unifanya ni safiri kwa uwakika, zaidi na kujiamini hata ninapokwenda sehemu mpya.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi hasa kwa sababu una utambulisho historia na ujumbe wa kina. Mziki wa jadi hubeba simulizi za jamii, mila na maisha ya watu wa zamani. Unaposikiliza unahisi kama umeunganishwa na mzizi wa kijamii na utamaduni. Kinachovutia zaidi ni aina za jadi na midunda yake ya kipekee ngoma za asili na sauti za alaza kenye jihuleta hisia ambazo muziki wa kisasa wakati mwingine hawezi kutoa. Pia maneno ya nyimbo za jadi mara nyingi yana mafunzo ya maisha ushauri na simulizi ya kihistoria. Pia napenda muziki wa jadi kwa sababu haupotei kwa haraka. Unaweza kusikiliza leo kesho au baada ya miaka mingi. Bado una maana na hata ukichanganya na mziki wa kisasa. Bado una ladha yake ya kipekee. Kwa ujumla mziki wa jadi ni hazina ya utamaduni kuchezea kusikiliza. Na kuenzi ni njia moja ya kuheshimu historia na kuendeleza utambulisho wa jamii.

Nimewai kujaribu chakula cha kichina kilichoandaliwa vizuri na ilikuwa uzoefu wa kipekee. Nilijaribu dumplings na noodles za asili ambazo zilikua na ladha tofauti kabisa cha chakula ninachokizoea nyumbani. Ladha yake ilikuwa mchanganyiko wa chumvi, kiungo kidogo cha tangawizi na viungo vya kipekee. Jambo ambalo lilinifanya nijisikie kama naongoja naonja kitu kipya kabisa. Pili nimejaribu pizza ya Italia asili wakati nikiwa safarini na ilikuwa tofauti sana na pizza za kawaida za mtaa. Ukubwa ni kipande utamu wa jibini na ladha ya mchanganyiko kwa viungo vilivyotumika. Ilifanya chakula hicho kuwa cha kipekee kile ninachopenda zaidi kujaribu chakula cha kigeni ni kuona jinsi ladha utamu na mbinu za kupika zinavyotofautiana na kile kinacho kizoea nyumbani. Kila mara ni fursa ya kugundua ladha mpya na kujifunza tamaduni tofauti kupitia chakula.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto hasaa wakati ya baridi au baada ya siku ndefu na yenye uchovu. Maji ya moto hunisaidia kupumzisha mwili kuondoa maumivu, madogo ya misuli na kupunguza msongo wa mawazo. Unapokuwa chini ya maji ya moto unahisi kama mzigo wa siku nzima unaondoka kwa utaratibu. Pia kuoga maji ya moto hunisaidia kutulia kiakili ni wakati mzuri wa kufikiri kwa utulivu na kuachilia mawazo mengi. Baada ya kuoga nahisi nikiwa safi, mwepesi na tayari kupumzika au kulala vizuri. Hata hivyo sipendi maji moto kupita kiasi napendelea joto la wastani ili isiwe hatari kwa ngozi au kuchosha mwili. Kwa jumla kuoga kwa maji ya moto ni moja ya vitu vinavyonipa faraja na kunisaidia kujisikia vizuri zaidi.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa mpangilio na utaratibu thabiti ili ziwe rahisi kuelewa na zisiwe za mkanganyiko. Kwanza napanga lengo la ripoti, ni nini inapaswa kufanikisha na wasomaji wake ni nani. Hii husaidia kuamua nini kiwe kimeangaziwa na nini kimekua kupunguzwa au kuachwa nje. Baada ya hapo napanga muktasari wa sehemu utangulizi, hoja kuu, data au matokeo, uchambuzi na hitimisho. Kila sehemu huandikwa kwa uwazi ukitumia maneno rahisi na mistari wa mantiki, unaofwata nikitumia data nakagua usahihi wake wa kutumia gafu au jedwali ili iwe rahisi kusoma. Pili napenda kuchambua matokeo kwa kina, sio tu ripoti kile kilicho fanyika, bali pia kueleza maana yake, changamoto zilizokumbana nazo na mapendekezo ya hatua zinazofwata. Hii hufanya ripoti kuwa na dhamani zaidi kwa wasomaji. Mwisho napima msahihi wa lugha na mpangilio. Najiweka nafasi ya msomaji kuona kama kila kitu kiko wazi. Hakuna kuruka hoja au maneno yasio eleweka. Mara nyingi nakagua ripoti mara moja au mbili kabla kuwasilisha kuhakikisha na ubora yenye kueleweka. Kwa kifupi, nina andaa ripoti kwa mpangilio, uwazi, uchambuzi na usahihi ili iwe nyepesi kusoma, yenye maana na yenye dhamani kwa wote wanaosoma.

Ndiyo napenda kula samaki hasa kama ni chakula cha kitamaduni cha jamii ya mjaluo. Samaki wa maji safi kwenye ladha nzuri hutoa harufu na ladha ya kipekee ambayo haiwezi kulinganishwa na shopmalki wa kawaida wa maduka. Kinachovutia zaidi ni njia ya kupika kitamaduni kwa mfano samaki unaopikwa kwa mchuzi wa hasili, viungo na kienyeji na mara nyingine kupikwa kwa moto na makaa hutoa ladha ya kipeke na burudani ya kula pamoja au familia au marafiki. Hii pia ni njia ya kudumisha utamaduni na mila za kiasili kwani huunganishwa na historia na maisha ya jamii. Pili kula samaki ni chaguo chenye afya ni chanzo kizuri cha protini mafuta ya afya na virutubisho muhimu vinavyo saidia mwili kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo sio tu ladha bali pia ni chakula chenye manufaa kwa afya. Kwa ujumla samaki wakitamaduni nichakula kinacho furahisha, kinacho husiana na tamaduni na chenye lishe nzuri. Na hivyo ni mwongoni mwa vyakula ninavyo pendelea sana. Kwa moyo wangu.

Napenda kuwa mahali panapokuwa tulivu safi na panapotoa nafasi ya kupumzika kwa mfano na lpenda maeneo ya masingira ya asili kama mbuga, misitu midogo au ziwa lenye maji safi. Mahali kama haya hunipa utulivu wa siku hakuna kelele nyingi na unaweza kufikiria au kupumzika bila usumbufu. Pia napenda pahali pa kisasa na yenye mpangilio mzuri kama nyumba vya kazi au nyumba zilizo na mwanga mzuri na hewa safi hunisaidia kwa kuwa makini, kuwa na tija na kuhisi rahisi wakati wa kazi au kujifunza kwa kifupi napendelea mahali panapo changanya utulivu, usafi na uraisi ili niwe na nafasi ya kupumzika, kufikiria na kufanya kazi kwa ufanisi bila usumbufu. Hali hiyo hunifanya nijisikie vizuri kimwili na kisaikolojia.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni ugali na samaki wa majisafi, hasa hule wa kitamaduni wa jamii ya kijaluo napenda kukila nyumbani au kwenye mkawa, mdogo wa kiasili, maali ambapo samaki wanapikwa kwa njia ya asili na ugali, nisafi, nzuri na laini. Kinapo, kinapo lishwa kwenye sahani samaki uleta latha ya kipekee kiungo, chachumvi, viungo vya kenyeji na harufu ya moto wa makaa au mchuzi wa kenyeji. Ugali, unakiambatana na samaki, unyolewa kwa urahisi kisha, unachangajikiwa na latha ya samaki na kutoa mchanganyiko wa latha ya kipeke, tamu na chumvi kwa kiwango kinachofaa nakumbuka mara ya kwanza. Chakula hiki ilikuwa nyumbani kwa babu yangu aliniambia jinsi ya kula vizuri kupiga ugali kidogo. Kisha kuchukua kipandesha chamaki na kuonja kwa heshima. Kumbu kumbu hiyo imebaki na maana. Kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kuonja chakula kweli kilicho andaliwa kwa kupendo na tamaduni. Mara ya mwisho nilio nili maramwisho nililo kula chakula hiki ilikuwa wiki mbili zilizo pita. Wakati nilipokuwa nyumbani kwa familia tulika pamoja tukacheka tukazungumza na kufurahia chakula. Pamoja jambo lililonifanya nihisi furaha urafiki wakweli pia.

Ndio na jikinga na jua kali kila ninapokuwa nje kwa muda mrefu kwanza napenda kutumia kofia au kufia ya mkia mrefu ili kulinda uso na shingo pia mara nyingi na ivaa miwani ya juwa ili kulinda macho kutoka mionzi hatari ya UV ambayo inaweza kuharibu macho au gozi ya karibu na macho. Pili napenda kutumia loti ya sunscreen au cream ya kulinda jua kwenye sehemu zilizo wazi za ngozi na hasa mikono, uso na shingo. Hii husaidia kuzuia kuchomwa na kuzeeka kwa ngozi mapema. Kwa nyakati za jua kali sana napendelea pia kutafuta kivuli kama mti au paa. Ili kuepuka na kuangaziwa moja kwa moja hii ufanya kuwa salama zaidi na unafurahia wakati wako nje hatari kubwa kwa ujumla na kinga na jua kwa kutumia kofia. Miwani ya jua, sunscreen na kivuli ili kulinda ngozi na afya yangu ya ujumla.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi, lazima hizi ndizo msingi zaidi, la kwanza uaminifu, kiongozi mzuri lazima awe mwaminifu, awe mtu wa kuaminika na anaeshimu hahadi zake, watu hujua wanapoeza kumtegemea. Pili, uongozi wa mfano, anapaswa kuwa kielelezo cha tabia nzuri, watu huiiga mienendo ya kiongozi hivyo, kiongozi lazima afanye jambo kwa mfano bora. Tatu ni, uwazi na mwasiliano bora, kiongozi mzuri anaweza kueleza malengo, hatuwa na maamuzi kwa uwazi na kusikiliza maoni ya wengi bila ubaguzi. Ne ni heshima na huruma? Anaona kila mtu kama muhimu anaeshimu mawazo na hali zao na ana huruma pale inapohitajika. Tano ni ujasiri na kufanya maamuzi. Kiongozi lazima awe na uamuzi thabiti hata wakati wa changamoto lakini pia hakubali kujifunza kutokana na makosa. Sita ni ubunifu na ushawishi. Anapaswa kuwa na uwezo wa kuleta mbinu mpya. Kuhamasisha watu na kupata suluhisho sa changamoto kwa jia bora. Kwa kifupi kiongozi mzuri ni mwaminifu nyenyekevu jasiri na anayejua kusikiliza na kuongoza kwa mfano jambo linalifanya watu wamfuate kwa heshima na imani.

Napenda kula nje ya nyumbani katika sehemu tulivu safi na zisizo za kelele nyingi. Si lazima hiwe mgahawa wakifari sana. Muwimu kwangu ni mazingira mazuri na huduma nzuri. Napenda sana migahawa midogo ya kienyeji kwa sababu chakula chao mara nyingi huwa cha asili cha moto na chenye ladha halisi kama nyumbani. Pia napenda kula mahali palipo karibu na mazingira asili kama karibu na ziwa bustani na sehemu yenye upepo mwanana kula ukiwa unangalia mandari nzuri uongeza raha ya chakula na unifanya nipumzike zaidi kama nijioni napendelea sehemu ya mwanga wa kutosha na utulivu ili niweze kula na kuzungumza bila kelele. Wakati muingine ni kipata hamu ya kubadilisha mazingira naweza kula cha, cafes au mikahawa ya kawaida ya mijini. Hasa kama ni nataka chakula cha haraka au kutana na marafiki. Lakini bado nachagua sahemu ambayo ni safi ya heshima na chakula cha ke kina aminika. Kwa ujumla napenda kula mzee ya nyumbani mahali panapotoa utulivu ladha nzuri na huduma ya kirafiki ili kula kusiwe tu kushiba bila iwe ni uzoefu mzuri.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano na ilikuwa uzoefu mzuri wa kujifunza. Mashindano hayo yaliniweka kwenye hali ya changamoto, yakiniimarisha kifikra na kunifundisha jinsi ya kushindana na nidhamu na heshima. Haikuwa tu kuhusu kushinda bali pia kuhusu kujipima uwezo wangu wa kujifunza kutoka kwa wengine. Nilipokuwa kwenye mashindano nilijifunza umuhimu wa maandalizi na kujituma. Unapojitayarisha vizuri hata kama hutashinda unajua umefanya kilichondani ya uwezo wako. Pia nilijifunza kukubali matokeo ushindi au kushindwa kwa moyo wa utulivu. Zaidi ya hapo, mashindano yalinisaidia kujenga, kujiamini na ujasiri. Kusimama mbele ya watu na kushiriki na wengine kulinipa uzoefu ambao ulinisaidia hata kwenye maisha ya kila siku na kazi. Kwa ujumla kushiriki mashindano ni jambo zuri kwa sababu linakuza nidhamu ujasiri na uzoefu na ndilo linalofanya niwe tayari kushiriki tena nikipewa nafasi.

Inasasisha vifaa vyangu kama inavyo hitajika. Sikwa muda maalum wa kila mara kwa mfano. Kama simu kompira na tablets zinaanza. Kwa pole pole au programu hazifanyi kazi vizuri. Huwa ni ishara ya kuzingatia. Sahi. Sasisho na kubadilisha baadhi ya vipengele. Pili napenda kusasisha vifaa kila wakati. Kuna toleo jipya la programu au mfumo. Ambalo linaongeza usalama urahisi matumizi au utendaji bora. Hii husaidia kuepuka matatizo ya kifundi na kuhakikisha vifaa vinafanya kazi kwa ufanisi. Kwa kifupi napenda kusasisha kwa wakati unaofaa kulingana na hitaji na usalama. Badala ya kusasisha kilamara bila sababu hii hufanya vifanyi kazi vizuri vinawe na ufanisi na kunipa amani akili.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpia hasa zile zinazo ruhusu maisha yawe rahisi au kazi ifanyike kwa haraka zaidi. Ninapopata kifa au programu mpia napenda kuichunguza kidogo kuona inafanya nini na inaraisisha nini na kama inaongeza tamani kweli kwenye matumizi ya kila siku. Teknolojiya mpia unifanya nijisikie niko sabamba na wakati inanisaidia kujifunza mambo mapia, uongeza hujuzi na wakati mgine kunipa njia mpia za kutatua matatizo. Kwa mfano, programu mpia za kazi au mausiliano mara nyingi huokowa munda na kuongeza tija. Hata hivyo, sijaribu kila kitu kipia kinachotoka. Napenda kuwa makini na kuchakua na angalia kama teknolojia hiyo ni salama na aminika na itakuwa na manufa ya muda mlefu. Kwa kifupi napenda kujaribu teknolojia mpya lakini kwa busara na kwa malengo si kwa kufuata mitindo tu.

Ninaposhughulikia wateja na penda kutumilia uvumilivu heshima na umawasiliano na mawazi. Kwanza nasikiliza kwa makini kile wanachosema ili kuelewa tatizo au itaji lao bila kukisia. Hii husaidia kuoenyesha huwa na ninathamini maoni yao na kwamba ninajali. Baada ya hapo, ni nakazia kutoa sulisho kwa haraka na kwa uwazi. Ikiwa siwezi kutatua tatizo mara moja, huwa eleza hatua zinazofuata na muda inachukua ili wawe na uwakika wa hali ya jambo. Hii husaidia kudumi isha uwaminifu na kuzuia kuchanganyikiwa pili na penda kuwa na tabasamu na mtazamo mzuri hata kama wateja wako na hasira na malalamiko. Tabia nzuri husaidia kupunguza mkutano na kufanya mazungunzo kwa saizi. Mwisho napenda kuhakikisha wateja wana ridhika baada ya huduma. Hii inaweza kuwa kwa kuuliza kama tatizo limekwisha kutatuliwa au kama wanahitaji msaada zaidi. Kwa kifupi, inashughulikia wateja kwa kusikiliza kuelewa kushirikiana na kuhakikisha wana ridhika. Jambo linalo endeleza uhusiano mzuri na wakudumu.

Ndio, ninafanya jitihada za kugawanya taka zangu napendelea kutofautisha taka za kikaboni na zisizo kikaboni. Taka za kikaboni ni kama mabaki ya chakula au majani ambazo yanaweza kutumika kama mbolea au kuyeyuka bila kuharibu mazingira. Taka zizizo kikaboni kama plastiki na chupa za glasi huwekwa kando ili ziweze kurecycle na au kushugulikiwa kwa usahihi. Pili, napenda pia kupunguza taka kwa kutumia vyombo inavyoweze kutumika tena kuepuka mfuko ya plastiki na kununua bidhaa zenye packaging kidogo. Hiu husaidia kupunguza taka zinazolishwa kila siku. Kwa kifupi, kugawanya taka ni sehemu ya kujenga utunzi wa mazingira. Na hufanya maisha ya kila siku kuwa na uwajibikaji zaidi kwa dunia tunayoishi.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa mpangilio wa kina na kipaumbele. Kwanza nianze kwa kutambua majukumu yote muhimu ya wiki, kazi la lazima nikutane na tarehe za mwisho. Kisha ninaweka kila jambo kwenye, kalenda au plana, nikiangalia ni siku gani ninafaa zaidi kwa kazi fulani. Pia napanga kazi nzito au zinazoitaji umakini mkubwa mapema wiki wakati akili na nguvu ziko juu. Kasi za kawaida au zinazoeza kusubiri huwekwa badae na wakati ambapo si bizi sana. Hii husaidia kuepuka zongo na mawazo na kufanikisha zaidi. Mara nyingi pia napanga muda wa kupumzika na shuguli za binafsi kama mazoezi kupumzika na kutumia muda na familia hii inasaidia kueka mchanganyiko wa kazi na maisha ya kibinafsi na kufanya wiki iwe yenye tija bila kuchoka sana. Mwisho napima mpangilio kila siku au kila mwisho wa wiki kuona kama linafanya kazi vizuri na kufanya marekebisho pale linapohitajika. Kwa kifupi kupanga wiki wa kazi ni kuhusu kipaumbele mpangilio na kuakikisha usawa kati ya kazi na maisha binafi.

Nawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa uwazi, heshima na kushirikiana kwanza nasikiliza maoni yao na maswali kwa makini. Ili kuelewa hali yao na mahitaji ya kazi. Hii husaidia kujenga uhusiano nzuri na kuondoa mkanganyiko. Pili napenda kutumia mawasiliano ya moja kwa moja na ya wazi kama mikutano midogo, barua pepe au ujumbe za kikazi. Hii husaidia kuhakikisha kila mmoja anafamu malengo majukumu na matarajio na kuepuka tafsiri zisizo sahihi. Pili napenda kushirikiana kwa pamoja kutoa msaada pale inapohitajika. Kushirikisha ujuzi na mbinu bora na kushirikisha kushirikiana katika kutatua changamoto. Wakati mwingine kutumia tabazamu maneno mazuri na mtazamo chanya. Kuna saidia kufanya mawasiliano kuwa rahisi na yenye tija. Kwa kifupi, ninawasiliana na wafanyi kazi wenzangu. Kwa kusikiliza, kuelewa, kushirikana na kudumisha heshima jambo linalosaidia kazi iwe rahisi yenye tija na inafanywa kwa furaha zaidi.

Napendelea kuamka mapema hasa asubuhi wakati dunia bado ni tulivu na hewa safi. Kuamka mapema husaidia kuanza siku na utulivu, kupanga mambo vizuri na kuwa na muda wa kufanya kazi au shughuli binafsi kabla usumbufu wa kila siku. Ata hivyo kulala mapema pia ni muhimu ili mwili upumzike na usingizi uwe wa kutosha. Kwa hivyo napendelea mchanganyiko kulala mapema ili kuamka mapema na kuwa na siku yenye tija na afya njema. Kwa kifupi kuamka najua kunanipa nguvu, utulivu na nafasi ya kupanga siku huku kulala mapema. Hakika kunahakikisha mwili uko tayari na changamoto za siku.

Mara nyingi wikenji napanda kupumzika na kufanya shuguli zinazo nifuraisha kwa mfano napenda kutumia muda na familia na marafiki kuzungumza kucheka na hata kutembea kidogo kwenye mazingira tulivu. Hii husaidia kuondoa msongo wa kazi wa wiki. Pili mara nyingi napenda kusoma kusikiliza mziki na kuangalia filamu hii ni burudani inayofanya nipumzike kisaikolojia na kujiandaa kwa wiki ijayo. Wakati mwingine napenda kufanya mazoezi ya mwili kama kuogelea kimbia na kufanya yoga. Hii husaidia mwili kushinda uchovu na kuongeza nguvu. Kwa kifupi, wikendi huwa ni mchanganyiko wa kupumzika burudani na kudumusha afya. Hili nianze wiki, mpya, nikiwa na nguvu na moyo mzuri.

Ndiyo napenda asali hasa kwa sababu ni asili tamu na yenye virutubisho. Ladha yake ni ya kipekee si tamu sana kama sukari lakini pia si chungu na inafanya chakula kuwa kizuri zaidi. Napenda kutumia asali kwenye chai maziwa au kama kitoweo kwenye mkate. Pia mara nyingi napenda, kuipika kwenye matunda au keki, ndogo, ikitoka ladha au harufu nzuri zaidi ya ladha asali ni nzuri kiafya. Ina mali zinazosaidia afya na mwili kama kuimarisha kinga. Kusaidia mfumo wa mmengenyo, wa chakula na mara nyingine husaidia kupunguza homa na kikohozi kidogo. Kwa kifupi asali ni chakula chenye ladha nzuri. Afya na furaha kidogo pale unapokiingiza kwenye chai na au chakula kingine. Na ndiyo sababu napenda sana.

Kwanza ninge mshauri mtu anaeanza kazi kuwa na midhamu na mpangilio mzuri kufanya kazi kwa wakati kuzingatia majukumu na kupanga ratiba ya kila siku kuna saidia kuonyesha ubora na kujenga imani kwa majiri awenza kwapili ni muhimu kusikiliza na kujifunza mtu mpya hawezi kujua kila kitu hivyo kuuliza maswali kwa heshima kufuatilia maelekezo. Na kuzingatia uzoefu wa wenzake husaidia kujifunza haraka na kuepuka makosa yasio ya lazima. Tatu, kuonyesha mtazamo chanya na ushirikiano ni jambo la msingi. Kuwa mtu wa kuaminika kushirikiana na wenzako na kushugulikia changamoto kwa tazamu. Kwa tabasamu hufanya kazi iwe raisi na inavutia wengine nne, ninge mshauri kuzingatia mwandeleo binafsi, kujifunza mbinu mpya kupata ujuhuzi na kuendeleza taaluma kusaidia mtu kuwa bora na kuweza nafasi. Za maendelezo kazini. Mwisho uvumilivu na subira ni muhimu. Kila kazi ina changamoto zake na si kila kitu kitakuwa raisi mwanzo. Hata pale unapokutana na matatizo subira na kujitahidi kutatua kwa busara hufanya mtu ajulikane kama mtalamu anaye faa. Kwa kifupi nidhamu kujifunza mtazamo chanya na mandeleo na subira ndizo nguzo muhimu za kuanza kazi kwa mafanikio.

Ujuzi ninaitaji kumarisha ni usimamizi wa muda wa ufanisi kwa kazi. Ingawa ninaweza kupanga ratiba na majukumu, mara nyingi napoteza muda kidogo kwenye mambo. Yasiyo ya lazima au kushughulika na vipengele vizivyo muhimu. Kuimarisha ujuzi hu kunasaidia kufanikisha kazi kwa haraka na kwa tija na pia kupunguza msongo wa mawazo. Napenda kuimarisha mawasiliano bora hasa kueleza mawazo kwa uwazi na kushirikiana kwa urahisi na watu wa timu. Ingawa ninaweza kuwasiliana vizuri, kila mara kuna nafasi ya kujifunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi, kuandika ripoti zilizo rahis, i kueleweka na kushughulika na wateja au wenzangu kwa usahihi zaidi. Tatu, ningependa kuimarisha ubunifu na kutatua changamoto kwa njia mpya. Hii kusaidia kuwa na suluhisho bora zaidi katika kazi na matatizo ya kila siku. Kwa kifuou kuimarisha usimamizi wa muda wa mawasiliano na ubunifu kunasaidia kuwa mtaalamu bora kuongeza ufanisi na kufanya kazi iwe rahisi na yenye matokeo mazuri.

Napenda kuvaa nguo rahisi za starehe lakini zenye mtindo nguo ambazo zina niruhusu kusonga kwa urahisi kufanya kazi au kushiriki katika shughuli za kila siku. Bila shida kwa mfano suruali nzuri na shati zenye rangi tulivu na furaha rahisi zinapendeza na ni rahisi kutumia. Pili napenda nguo zisizo na saa na uzito mkubwa ambazo zinaniruhusu kuwa na harakati. Nyingi kama wakati wa kuenda kazini kufanya mazoezi na madogo au kutembea. Hii hufanya kuwa rahisi na faraja zaidi. Kwa hafla ya maalum napendelea pia nguo zenye mtindo na muundo wa kisasa. Lakini bado zikiwa na urahisi kidogo hii hufanya nihisi nikiwa na heshima mtindo na huru. Kwa kufanya mambo kwa urahisi kwa kifupi, napenda nguo zinazo, ruhusu, faraja, urahisi na mtindo wa kawaida, ili niweze kushiriki katika shughuli zangu za kila siku kwa huru na kuonekana vizuri pia.